Siku ya mvua napenda kufanya shughuli tulivu na za kujifurahisha. Mara nyingi hukaa ndani nikikunywa chai au kahawa. Huku nikisikiliza muziki laini au sauti ya mvua. Pia napenda kusoma kitabu kuandika mawazo yangu au kutazama filamu. Wakati mwngine nafanya usafi kidogo wa nyumba au kupika chakula cha joto. Mvua hunipa utulivu na nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa kina.

Kinachonifanya ni furahi sana ni mambo madogo yenye maana kubwa. Kufikia malengo niliokua nikiyafanyia ya kazi, unipafuraha na motisha. Pia ufurai ya sana muda ninaotumia na watu ninaowapenda. Mazungu mzo ya kweli na kicheko. Kujifunza jambo ji pya kusaidia mtu au kuona matokeo, chanya ya juhudi zangu, unijaza furaha. Amani ya moyoni, afya njema na shukurani kwa nilicho nacho, uchangia sana furaha yangu.

Nakaa hadi saa saba ya usiku, mara nyingi hutumia muda huo kukamilisha shughuli zangu za siku kupumzika kidogo au kuzungumza na familia na marafiki. Baada ya saa hizo, napenda kujiandaa kwa ajili ya kulala ili mwili upate mapumziko ya kutosha. Kulala mapema hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata na kufanya majukumu yangu kwa umakini na bidii zaidi.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaohitaji ushirikiano, nguvu na mbinu. Husaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga urafiki na wacheza jiwenzangu. Pia hufurahishwa na ushindani wake na furaha inayotokana na kushinda au kucheza vizuri pamoja kama timu.

Ninaifadhi pesa kwa kupanga bajeti yangu mapema na kufuatilia matumizi yangu ya kila siku. Kila ninapopata kipato, mimi hutenga kiasi fulani kwa ajili ya akiba kabla ya kutumia kilicho baki. Pia hutumia akaunti ya akiba au njia za ki digitali kama benki na huduma za simu ili kuepuka kutumia pesa ovyo ovyo. Najiepusha na matumizi yasiyo ya lazima na hujiwekea malengo ya kifedha kama dharura au miradi ya badaye ili kunipa motisha ya kuendelea kuweka akiba.

Ndiyo, nimewa ku kusafiri kwa ndege, ilikuwa ni safari ya kufurahisha na yenye uzoefu wakipeke. Nilifurai ya kuna mantari kutoka juu angani, hasa mawingu na ardhi na viooneka na ndogo sana. Safari kwa ndege unifanya nijisikie salama na unisadia kufika, nilikuwa naenda kwa haraka zaidi kuliko usafiri wa barabara. Pia nilijifunza kufuata tataratibu za uwanja wa ndege kama ukaguzi na mudawa kupanda ndege. Kwa ujumla ilikuwa safari ya kukumbu kwa na ningependa kusafiri tena kwa ndege siku zijazo.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu huniburudisha na kunipa taarifa muhimu. Kupitia redio, husikiliza muziki ninaupenda, habari za kila siku na vipindi vya elimu au mazungumzo. Redio hunifanya nijisikie karibu na jamii hasa kupitia vipindi vya simu za wasikilizaji na mijadala. Pia napenda kusikiliza redio nikiwa nyumbani au safarini kwa sababu ni rahisi kufikia nahitaji mtandao wa internet. Kwa ujumla, redio ni chanzo kizuri, cha burudani na maarifa katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mpangilio mzuri na mawasiliano thabiti. Tunatumia zana za mtandaoni kama barua pepe, ujumbe wa papo hapo na programu za mikutano ya video ili kushirikiana. Kila mshiriki ana jukumu lake wazi na tunapanga ratiba ya kazi ili kila kitu kifanyike kwa wakati. Mara nyingi tunafanya mikutano ya kupanga, kufuatilia maendeleo na kushugulikia changamoto pamoja. Kazi ya timu ya mbali pia inahitaji uaminifu, uwazi na kusaidiana pale inapohitajika.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta sana kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na mwili kuwa na nguvu. Chakula kisicho na mafuta mara nyingi ni kilicho na virutubisho vingi kama mboga, matunda na wanga wa afia na huchangia lishe bora. Hata hivyo mara chache mimi hupendelea kula chakula chenye mafuta kidogo kama mafuta ya afya kutokana kwa samaki au mafuta ya mizeituni kwa sababu pia ni muhimu kwa mwili.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu kuna nipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa kina. Kupitia maandishi ninaweza kufikiria kwa makini maneno yangu na kuwasilisha hisia zangu au hadithi kwa njia nzuri. Pia ufanya nikawe na kumbu kumbu ya kile ninachosema au kufikiria kitu ambacho si rahisi wakati wakuongea tu. Kuandika pia kuna nifundisha kupanga mawazo yangu na kua na mtazamo wa kina kuhusu maisha, hisia au uzoefu. Hata hivo kuongea kuna nifuraisha pia hasa kwa mazungumzo ya karibu na marafiki.

Napenda tabia za kirafiki na zisizo na madhara. Ambazo zinaburudisha na kufanya watu watabasamu au kucheka bila kuumiza mwingine. Mara nyingi napenda kutumia utani wa kuchekesha, kuhusu hali za kawaida za maisha, kama kushindwa kwa kidogo, tabia za kila siku au hali zisizo na hatari. Utani hi hufanya mazungumzo kuwa ya kuvutia na kuondoa msongo wa mawazo. Pia una jenga urafiki na kuondoa unyogovu kidogo. Ni muhimu kwa makini ili utani usiwe na maneno ya kuumiza au dhihaka. Bali uwe na shauku ya furaha kwa wote waliopo.

Ndiyo, mara nyingi hutua sadaka au michango kulingana na uwezo wangu na nafasi ninayopata. Napenda kusaidia watu wasiojiweza, mashirika ya kijamii au shughuli za dini, zinazolenga maendeleo ya jamii. Kutoa sadaka kunanifanya nijisikie furaha na kuridhika. Kwa sababu ninaweza kuchangia kuboresha maisha ya wengine hata kwa kiwango kidogo. Pia hufundisha utu na huruma na kunifanya nithamini kile ninacho. Kila sadaka au michango, huchangia kusaidia wengine na pia kuinua roho yangu, kuimarisha imani yangu na kuleta amani moyoni.

Jambo muhimu nililofundishwa ni umuhimu wa bidii na uvumilivu na nilifundishwa na wazazi wangu. Walinifundisha kuwa mafanikio hayatokei kwa urahisi bali kwa kazi, kwa bidii, subira na nidhamu. Walinifundisha pia kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kuwa na moyo wa kujitahidi tena bada ya kushindwa. Ushauri huu umenisaidia katika masomo, marafiki na kila jambo ninalofanya maishani. Kwa kweli nilijifunza pia kudhamini muda, kupanga malengo na kushirikiana na wengine kwa heshima. Mafunzo haya yamenifanya kuwa mtu mwenye malengo na mtazamo chanya.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kwa kutambua kazi muhimu na vipa umbele. Kwanza huchambua majukumu yangu na kubaini ni yapi yanayohitaji kupewa kipa umbele zaidi. Kisha uandika malengo haya kwa uwazi na kuyagawa hatua kwa hatua ili niweze kuyafanikisha hatua kwa hatua. Pia huchungu za rasili mali ni nazo hitaji na muda unao patikana. Kila wiki mimi hufuata maendeleo yangu kurekebisha pale panapo hitajika na kushirikia na natimu ikiwa kuna changamoto. Mwisho na pima matokeo mwishoni kwa mwezi ili kujifunza na kuboresha malengo ya mwezi unaofuata.